Ninaifuata sana timu ya Manchester United. Ndiyo, ni timu ya England lakini naipenda sana tangu nilikuwa mtoto mdogo. Nitakueleza jinsi nilivyokuwa mshabiki wake na kwa nini naendelea kuifuata hata leo. Kwanza kabisa, nikiwa mdogo sana, karibu miaka kumi baba yangu alikuwa akiangalia mchezo wa soka kwenye television. Niliketi karibu naye na kuanza kuangalia pia. Nilikuwa sijui chochote kuhusu soka wakati huo. Lakini nikaona wachezaji wakivaa shati nyekundu na wanacheza kwa nguvu sana. Walikuwa wakipiga magoli mazuri na kusherehekea pamoja. Nikapenda jinsi walivyoonekana kama familia moja. Baba yangu aliniambia, hii ni Manchester United, timu kubwa sana. Tangu siku hiyo, nikaanza kuifuata. Kila jumamosi au jumapili, nilikuwa naangalia michezo yao. Niliipenda sana. Wakati nilipokuwa naanza kuifuata timu kulikuwa na wachezaji wazuri sana. Wayne Rooney alikuwa mshambuliaji mkali sana. Yeye alikuwa anafunga magoli mengi na nilifurahia sana kumuona akicheza. Pia kulikuwa na Ryan Giggs. Huyu alikuwa mchezaji mzee lakini bado alikuwa na ujuzi mkubwa. Nilijifunza mengi kutoka kwake, uvumilivu na kazi ya bidii. Kando na hiyo, kocha kwa wakati huo alikuwa Sir Alex Ferguson, huyo mzee alikuwa hodari sana, alikuwa akiongoza timu vizuri na kuifanya ishinde mashindano mengi, nilikuwa namheshimu sana. Kuwa mshabiki wa timu ya soka ni safari ya furaha na huzuni. Wakati wowote, timu yangu inashinda, ninafurahia sana. Ninasherehekea, ninaimba, na ninafuraha siku nzima. Lakini wakati mwingine, wanapopata kipigo, ninasikitika sana, ninakaa kimya na huzunika. Watu wengine hawaelewi jinsi gani timu ya soka inaweza kuathiri hisia zako hivyo. Kwanza, nikikumbuka mchezo mmoja wa mashindano mkubwa. Hii timu mmoja tu Manchester United, walicheza dhidi ya timu nzuri sana. Mchezo ulikuwa mgumu sana. Dakika za mwisho, walipiga goli niliinuka na kuruka. Nikashangilia kwa sauti kubwa. Jirani zangu walidhani kumekuwa na jambo gani? Ilikuwa furaha kubwa sana. Lakini kuna nyakati mbaya pia, miaka kadha iliyopita, timu ilikuwa haiendi vizuri. Walishinda michezo mingi, mimi niliendelea kuwaona na kuwaunga mkono hata wakati wa kushinda. Ndivyo mashabiki wa kweli anavyofanya. Kwa mafunzo, soka imenifundisha mambo mengi katika maisha. Imenionyesha umuhimu wa kufanya kazi pamoja. Timu ya soka ni kama timu yoyote maishani. Kila mtu anahitaji kufanya sehemu yake. Pia imenionyesha jinsi ya kushughulika kia ushindi na kushindwa. Maisha ni hivyo hivyo tu. Wakati mwingine unashinda, wakati mwingine unashindwa. Lakini unahitaji kuendelea mbele. Uvumilivu pia nimejifunza. Wakati mwingine timu inashindwa mara kadhaa. Lakini baadaye inarudi na kushinda. Hivyo pia maishani usikate tamaa haraka. Leo ninaendelea kuangalia michezo yao kila wakati wanapocheza. Hii imenipa nguvu na kunipendeza sana. Kitu ningependa kuhimiza watu ni wasikilize.